Mimi napenda rangi ya manjano, yaani Yellow, lakini si ati naipenda ati kuvaa mango za yellow, ama something like that. Hapana, hiyo ni rangi inanipendeza. Nabambika kuiona, ni rangi tu poa, pia kuna Green, kijani. Rangi ya 'environment'. Hino, inaonyesha vitu zenye. Zina tusurround, hiyo pia ni rangi mzuri.

Napenda kuendesha baiskeli, niliendesha baiskeli sana nikiwa mdogo. Ndio nilikuwa napigapiga nazo malap, hata nakumbuka nimekutana na beshte yangu fulani. Akinikumbusha vyenye tulipenda kuendesha mabaiskeli tukiwa wadogo. Niliiva kuendesha bike kitambo sana, na baiskeli bado hadi saa hii. Ni fiti, mimi hata ningependa kuwa na baiskeli, juu sasa hadi tena ni part of exercise.

Apana, unfortunately, sija ipata ya chansi. Lakini, ni opportunity nyenye mi ningependa kukuwa nayo. Kuenda kusikia ata your favorite artist akiperforme live, manzee, ina feel fiti. Kuenjoy tu hiyo mood, hiyo ambience. Hiyo ndio, hiyo ndio kitu fiti. Napia, sikuizi kuna matamasha mob za muziki huku kenya, ka kina soul fest, nini, zina bamba, so hizo ndo ningependa kuatttend.

Sina specific juice yenye napenda, lakini mi napenda juice. Lakini zinanibamba, naeza sema kama, kuna pineapple, pineapple nayo inaslap manze ju, ni tamu, halafu kuna mango, halafu sasa pia zingine sasa ni cocktail za kumix, sasa ukimix pineapple na mango pia, inaweza, na kuna beetroot hapo juu ya, kuongeza damu.

Manzee, mi navaa miwani, unfortunately. Shida za macho. Lakini watu wengine hudhaningi kuvaa miwani ni fan. Wee, imagine kuvaa miwani miaka mob. Kila saa umezoe, hadi nikishikanga macho nafil nikama niko miwani. Na nikikosa miwani nafil tena niko naked, manzee. Wee, normal. Ya, mi navaa miwani, nimevaa miwani for miaka mob. Ukiniulize kama nataka kuvaa miwani zaidi. Ha, hapana, man. Nataka kuwacha kuvaa miwani.

Changamoto ni mob, lakini cha muhimu ni venye unadeal na hizo changamoto ziki come. Juu, hakuna kazi yenye, huwezi kosa challenges. Kuna time unapata hata hamna resources enough, kuna time kuna issue kati ya wewe na colleagues pia. Ya, hizo ndo some of the challenges zenye zinakuaga common kwa job. Lakini kwa job cha muhimu ni kuzi take hizo challenges na kulearn ku operate nazo ama ku find solutions kwa hizo challenges.

Mkutano mob siku hizi mimi napenda ni za Zoom. Maneno ya kuenda mkutano kuatend sijui fizikali, lazima wakuone. Aah hiyo haiwezi. Na hiyo ndiyo the only thing yenye by the way tunashukuru wengine Corona. Corona ilileta technologi ikachange. Watu hawangekuwa wanameet all the time pamoja. So ilikuwa sasa ati lazima watu wangeendelea na kazi na kazi zingefanyika online. So hapo ndo kulikamu na Google Meet na Teams. Hapo ndiyo siku hizi sasa mimi huprifaa hadi kufanya meetings. So meeting zote, interview, nini nini, na prefer hapo online.

Jioni sasa nikumaanisha kazi na siku imeisha. Jioni sasa ni time ya kupumzika, kuchill na mabeshte, kufanya tu vitu unapenda zako personal, vitu zenye hazitakufanya ufeel umechoka zaidi. Na above all jioni ni time ya kurelax, kuchill na familia, watu wako unapenda, yaani kutulia tu nakupunga unyonyo.

Tuko nazo zote, lakini sasa mi naeza sema tunaprefer mbwa. Mbwa. Wanasema ndo, the most loyal, it's man's best friend pia. Hiyo ndo rafiki mkubwa wa binadamu. Na hiyo ni ukweli, unaeza ona, time unatoka umetoka nje, ama time unakuja. Ona tu venye inabambika tu kukuona, venye inakurukia, venye iko tu happy, inataku uirub, uipetapo polepole. Lakini paka, mazee, kusasi, inakuangalia tu inashangaa rada ya huyu msee ni gani.

Mimi si msee wa mapicha kila saa. Though mimi naonanga watu wengine hupendanga kupiga. Na nikona mwabeshte pia hupendaga kupiga hizi mpicha sana. Lakini, lazima niseme kwa events ama vitu zingine zinataka nizikumbuke. Lazima ustore hiyo memory kwenye picha. So, napenda kupiga picha, but occasionally naeza sema. Siku moja moja, masiku nimejisikia, siku niko mood, siku nimedunga. Na siku nikona kafunction hivi ya kutaka kukumbuka.

So hapo kuna vitu kadhaa, jinsi unavyowasiliana, channels unatumia kuwasiliana, na jinsi utapata feedback. So jinsi ya kuwasiliana kazini tunatumia different ways, lakini sasa cha muhimu lazima kuwe na kitu inaitwa correspondences. So hapo unapata kuna e-mails, nini, hizo zenye at least mtu anaeza kuja aangalie later, aseme huyu alisema hii, alisema hii, kwa hii muda na hii muda. Na pia hapo pia unaezafuatilia feedback. Lazima uone kama alikurespondia ama hakurespond.

Vanila, vanila, vanila. Mimi ni msee wa vanila. Hata si keki pekee napenda vanila. Yoghurt napenda vanila. Tuseme, generally mimi ni msee wa vanila. Hata juo vanila flavor. Vanila ni tamu. Haina hiyo ukalikali, kidogo chini ya maji ya coke, ya mimi ni ya chocolate. Ndo maana mimi napenda vanila. Lakini kama hakuna vanila, strawberry pia inacome through. Pia strawberry imeweza.

Mazingira yenye imetulia manzee inaweza. Unajuw ukiwa kazini, inataka udo job, umalize, ufanje vitu zake, umalize uende manzee. So, mazingira inaku alloww uwork fiti, bila ma disturbance hapa na pale, bila unnecessary interruptions. Iiyo ndo mazingira fiti ya kufanya kazi. Na mimi napenda mazingira ka iyo, penye watu wame relax, kila mtu anafanya kazi yake, si kila mtu anadoeadoe vitu za wasee.

Well mi ni msee wa nduthi niko na nduthi. Na nduthi ndio inanisaidia kufika hapa na pale. Juu mi si move move up and about kila saa. So mi huendanga sehemu fupi fupi. Hiyo ndio natumia kama means of transport. Na pia pia inanisaidia kufanya mashughuli zangu hapa na pale. Na pia ni economical, ni kitu reliable, hutumii dooh mob kwa mafuta. Na pia uko guranteed at least ikiharibika nini uta unaeza jisave.

Mi ata si make a big deal out of it. Ni siku tu ka ingine, unaamka unafanya kazi kama kuna kazi za kufanya. Na pia inategemeana ka uko na doo. Ka ni siku uko na doo, pia utaenda ujipatie ka treat hapa na pale. Uende ujibuyie ka food kamzuri, kakeki hapo, katei hapo juu. Ucelebrate na familia na mabeshte. Lakini kama ni siku tu imekauka kauka hivi, unasonga tu.

Baada ya siku ndefu, the next thing kufaya tu ni kutulia. Na mi hupumzika tu unajua vile umechoka, utakangi maneno mob, hutaki kuongea na watu, hutaki kufanya fanya mavitu mob, unataka tu utulie. So na mi hupumzika, nikiwa kwa nyumba, mi huenda kwa nyumba, natulia, kama ni kuona ka komedi hapo, ama kulala, hapo hivyo ndo mi hupumzika baada ya siku ndefu.

Mimi hupenda kusoma ma novels yaani ma story books na hizo ndiyo mimi husomanga wakati niko na muda na nataka nisongeze time si kila saa kuwatch ma movie kuwatch ma tv ama kuscroll tu kwa net sometime pia ni poa unasoma kakitabu manze kastory book na mimi hupendanga story book inaitwa siku njema ya juma mukosi.

Tusha vuka, tusha vuka, tukosiku ya nne mwaka. Lakini wakati mwaka ilivuka mimi nae nilidoz hata sikujua time mwaka mpya imeingia. Lakini cha muhimu ni kukula kawaida. Kupiga sherehe, kukutana na familia, marafiki kuweka tu ma goals zenye uta achieve.

Umeme manze. Umeme ikikatika tena hiyo ni ngori. Kaa mimi nategemea umeme juu ya net. Kaa wi-fi hapo. So umeme ikikatika hapo hitilafu. Lakini umeme napokatika. Mimi sasa ndo hufanya mashughuli kama kulisha kuku. Juu nafuga kuku. Ama najaribu sasa kuangalia vitu offline. Hiyo ndo naeza fanya nikingojea ele ikirudi.

Siwezi sema napenda kuchora juu, juu mimi sijui kuchora, juu sasa nitasema napenda aje lakini siwezi chora. Kupaka rangi pia sijajaribu sana, sasa hizo zote sidhani kama mimi mimi naweza sema eti mimi, mimi napenda kupaka rangi ama napenda kuchora. Zote mimi sijafanya, so siwezi peana maoni kabisa.

Hasa ndani ya nyumba lazima kuwe na rangi yenye ni warm. Rangi yenye haileti vibes kuudhika, rangi tu inaleta vibes zingine fiti, rangi bright, yenye si dull, inafanya wasee wanafeel ni kama yu nyumba haina amani. So rangi nyeupe iko sawa, kwetu sisi tumepaka cream, yeah but rangi tu bright, bright tu ziko sawa.

Sasa makosa si mbaya, kila mtu hufanya makosa. Na uzuri wa makosa, makosa inakupatia nafasi ya kujifunza. Shida ni wakati unapofanya makosa alafu, auwendi kujifunza kitu kutoka kwa hiyo makosa. Hapo itilafu. So kazini makosa zi hufanyika, na zinapofanyika ni kwanza ni kutafuta jinsi ya kupata suluhisho. Na cha kwanza nikujua kila kosa inafaa kusaidia wewe kujifunza kitu.

Lakini siku hizi time umegrow ata hu mind kuhusu mabeshte juu ata kutengeneza mabeshte si kitu unapanga huwezi panga eti nitaenda nataka nitengeneze beshte leo ubeshte ni kitu inakam through naturally unakutana na msee vibe yenu zinamatch unafeel tu energy ni same unafeel tu ni msee ako na roho safi since ya kwenye kwenye hivi na unajikuta mnaanza kutafutana na hivyo ndo ubeshte inaaza.

Ni kitu personal bana, nikikuambia vile natumia simu yangu, sasa nika utakuwa umenisoma. Hata hivyo, simu, simu mi hutumia kumake calls, na mi ndio hutumia simu pia kwa kazi iko na details zangu important za kulipwa, ma accounts, nini, na huku vile kuna mpesa huku Kenya, iyo pia ndio pesa yangu So simu ni pesa yangu, simu ni maisha yangu, na simu ni kila kitu yangu.